Zoya nzuri ni lilojenga ni kupanga siku yangu mapema kabla kuanza shugli. Kila asubuhi ninapoamuka hujuekea malengo ya siku na kupanga priorities zangu. Hii hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka stress ya kukimbizana na kazi. Pia nimejifunza kuwa consistent na nidhamu katika kile ninachofanya.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kushugulikia presha muda wa mwisho na wakati mingine communication kati ya team. Kuna nyakati zingine huwa nyingi na muda unakuwa mdogo hivyo. Inaitaji ku kupanga vizuri na kuwa focused. Pia kushirikiana na watu wenye mitazama tofauti inaweza kuwa changamoto lakini mimi hujaribu kuwelewa kuwaelewa na kutafuta suluhisho.

Sina kipindi ninachopenda sana kwa televisheni ila wakati mwingi ninapotazama televisheni mimi hupenda kutazama tu mpira wa mchezo mpira wa mguu na pia baadhi ya nyakati karibu kila siku siezi kutazama habari za kila jioni.

Hitu chwa kwanza ninapawakaribisha wafanya kazi wapya, mimi huwanza kwa kwafanya wajisikia wakiwa comfortable na kuwapa reception poa, uwelezea mazingira kazi, sheria za msingi, na jinsi timu inavyofanya kazi, pia hujitolea kuwasaidia pale wanapohitaji msaada au wanapokuwa na maswali.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na mazingira safi. Semi sio na kelele nyingi, hunifanya nijisikie, nikiwa relax na niweze kufikiria vizuri. Pia napenda maeneo yenye hewa safi na mwanga wakutosha. Iwe ni nyumbani au kazini. Wakati mwingine pia napenda napenda pia mahali penye watu wachache na atmosfia poa.

Katika kazi yangu, ningependa kufikia kiwanga ambacho nina ujuzi wa kutosha na ninaweza kuaminiwa na wengine. Nataka kukua kitaaluma, kupata experience zaidi na kuwa na nafasi ya kuchangia mawazo na maamuzi muhimu. Pia ningependa kuwa mentor kwa wengine na kusaidia kukuza timu na, au shirika.

Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu, mimi hujaribu kwanza kutulia na kuepuka hasira. Mimi hupendelea kuzungumza kwa utulivu ili kuelewa upande wa mwenzangu kabla ya kutoa maoni yangu. Pia, mimi hujaribu kutafuta solution, suluhisha badala ya kulaumiana.

Chakula ambacho na kula mara nyingi mchana huwa kati ya wali kwa nyama au wali kwa maragwe. Pia kati mwingine mimi upenda kula chapati kwa chai au chapati kwa nyama pia. Wakapale ambapo sitaki sijisikii kula chakula mimi ukula tu matunda kama ni mchana.

Mwandishi wa vitabi ninayopenda sana ni Paolo Kelo. Mimi napenda vitabu vyake kwa sababu vina ujumbe wa maisha, unauhamasisha na kufanya ufikirie kwa kina. Anaandika kwa lugha raisi, lakini yenye maana kubwa. Hasa kuhusu ndoto, imani na safari ya maisha kwa ujumla.

Chakula cha jadi ninachopenda sana ni ugali na samaki au pia skuma wiki. Napenda chakula wiki kwa sababu kina ladha nzuri na ni chakula kitamu. Kwa wengi ni pia ukua ni chakula comfort kwa watu wengi hapa Nairobi. Pia ni chakula kinachonipa nguvu na ni poa kwa afya.

Mimi hupendelea mikutano inayonikuza na inayonisaidia kimaisha kukua. Mara nyingi nitakutana na marafiki wangu pale ambapo tunataka kuanzisha labda ka biashara ketu au kujifunza kutoka kwa wenzetu. Pia mikutano ya kutulia tu na kujifuraisha na kucheka pamoja naipenda.

Napenda mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, haina kelele mingi na pia ambayo ina positive energy. Pia napenda team ambayo ikona communication mzuri, tunajifunza kutoka kwa wenzetu na kupanga mambo yetu taratibu ili tuweze kuhakikisha tumefikisha lengo letu.

Ndiyo, mara nyingi mimi usikiliza radio, ninapokuwa nikifanya vitu tofauti tofauti kama vile kufanya kazi za nyumba wakati mingine nasikiza tu radio kama ninapumzika, pia napenda kusikiliza radio wakati ambapo nataka kusikiza mambo yanapo nayojiri duniani.

Ninajihisi vizuri kuhusu wasilisho kwa sababu hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu wazi na kuwasiliana na wengine. Hata kama ni stressful wakati wa kuanza, mi hujaribu kuprep vizuri ili kufanikisha mawasiliano. Pia mimi hufanya nione kama niko organized na confident katika kazi yangu.

Ninapenda harufu nyingi sana. Miongoni mwao ni harufu ya chakula kilichopikwa vizuri. Napenda harufu hii kwa sababu hua inafanya nasikia nikiwa excited. Mara mwisho kusikia nilikuwa jana siku nilipokuwa nikipika. Mara mingi mimi huipenda kwa sababu ya zile siku ambazo kuna sikukuu kama Chrisimasi. Na pia kuvuka mwaka ambapo familia zinakutana na kupika vyakula vya aina tofauti tofauti.

Kwa kawaida mimi hulala masaa sita kila siku. Iyo nasikianga ikiwa imenitosha nikiamuka nakuanga na nguvu mpya ya kuja kudeal na siku hiyo. Lakini wakati mwingine ambapo nimechoka sana naweza lala hadi masaa nane. Iyo inafanyanga mwili wangu inarecover na kuweza kuendelea kufanya vitu ambavyo nafanya.

Vitu, baadhi ya vitu ambavyo mimi hufanya wakati wa mapumziko ya mchana ni kusikiliza muziki, pia sa zingine tu mimi hulalia kiti na kufunga macho na kutofikiria kuhusu kitu chochote, yaani kuacha tu mwili ulirelax. Pia naeza endelea kuona series ambayo naweza kuwa ni naona muda huo.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii hasa katika elimu na afya. Napenda kila mtu awe na access ya elimu bora na huduma za afya safi na za haraka. Pia ningependa kuona jamii inakuwa na environment safi, usalama na fursa ya ajira kwa vijana.

Ndiyo, napenda asali sana napenda kuitumia kwa chai au maziwa badala ya skari kwa sababu ni natural na inafaida kwa afya. Asali pia huwa poa wakati wa baridi au unapokuwa na kikohozi kidogo. Ladha yake ni tamu lakini si kali sana na hunifanya nijisikie vizuri.

Nina jilinda wa kutoka vitisho vya mtandaoni kwa kutumia password imara na tofauti kwa kila akaunti. Pia hupendelea kutoshea taarifa za kibinafsi mtandaoni na kuwa makini na links au messages zisizo za kawaida. Mara nyingine hutumia privacy settings kwenye social media na apps ili kuthibiti nani anaweza kuona profile au taarifa zangu.

Ndio, najiona kama mtu wa ubunifu kwa njia tofauti. Napenda kutafuta njia mpya za kutatua matatizo na kuboresha kazi ninayoifanya. Wakati mwingine ubunifu wangu hujitokeza katika kupanga mawazo, kuwasiliana au kuleta ideas mpya kwenye timu. Napenda kujifunza vitu vipya, vinavyonipa inspiration.

Study muhimu kwa kazi yangu ni communication skills na time management. Communication inasaidia kueleza mawazo vizuri, kushirikiana na wenzako na kuwepuka migogoro isiyo ya lazima. Pia time management usaidia kupanga majukumu vizuri, kukamilisha kazi kwa wakati na kuwepuka mambo yasiyo na manufaa.

Napenda kupanga kazi zangu kulingana na zile priorities ambazo zikonazo. Kitu ambacho kikona deadline ya haraka na kipa priority ya hali ya juu na kigawanyisha katika sehemu tafauti tafauti kisha nakifanya na ili vizuri ili kiweze kukuwa na quality ya hali ya juu.

Nina sasisha vifaa yangu mara kwa mara kwa kawaida mara moja kwa mwezi au mara inapohitajika. Ye ni muhimu ili kuhakikisha apps na systems zinafanya kazi vizuri na device na security nzuri yenye iko updated pia. Na pia mimi hupenda ku update software mapema ka kabla tatizo lolote litoke.

Mimi hufanya zote kulingana na mahali ambapo niko wakati huo. Kila jumapili napokuwa kanisani siwezi kosa kutoa sadaka. Hiyo inakuanga kama kitu ambacho ni lazima nifanye kwa sababu ni muhimu. Pia ambapo kuna mchango wowote na ninaweza saidia mahali popote pale, itakuwepo na nitoe mchango wa wangu.

Njia ninayotumia kila siku ni kutumia matatu, yaani njia public transport. Sina gari langu kwa sasa lakini natumai nitanunua iliniweze kutumia gari langu katika usafiri wangu wa kila siku. Public transport ni mzuri, reliable kwa sababu iko kila mahali lakini pia hua inachosha kwa ababu ya kubadilisha matatu tofauti tofauti.

Mboga ninazopenda sana kwa sasa ambazo mimi hula kila siku ni skuma wiki na pia spinach. Naipenda especially wakati imechanganywa huwa inakuanga na ladha nzuri na inasupplement chakula ambacho unakula vizuri. Pia wakati mmoja mmoja mimi hujikuta nikitafuta zile mboga za kienyeji kwa sababu huwa zina manufaa mengi sana ya afya.

Ndiyo, mimi upenda sana kujaribu vyakula vipya. Iwe ninapoenda kwa hoteli, ambayo sijaienda, nikiangalia menu yao nione kuna kitu ambacho sijai kula. Ntahakikisha nimeitisha nione jinsi kina vyoonja. Pia wakati mwingine nikiwa kwa nyumba, ninaangalia tutorial ya chakula ambacho sija ieza kupika, ili nipike, nisikia jinsi kina vionja.

Ndiyo, napenda kuogelea tena sana. Kila ambapo kuna jua kali na nina wakati na muda, mimi huenda kwa public swimming pool nalipia kisha naogelea. Kuogelea ni kitu ambacho hunifanya nisikie nikiwa relax na pia ni part of exercise ya mwili wangu na inafanya nikuwe ni feel healthy.

Mimi hutumia simu katika kila siku ya maisha angu. Simu imekua sehemu, ni kama sehemu tu ya maisha angu. Kila niaamkapo, lazima niangalie email na whatsapp, kuangalia kama ni kuna any communication yote iwe ya kazi ya marafiki kunijulia hali. Simu yangu ya kwanza ilikuwa kasinu kadogo, kakaduda, hungeweza kueka vitu kama gmail ama whatsapp, lakini kalisaidia unaezapiga na kutuma messages kwa kawaida.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huanza kwa kupanga majukumu yangu mapema na kuweka ratiba wazi ya kile kinahitaji kufanyika. Huwa naangalia deadlines zote na kuprioritize kazi muhimu kwanza. Pia mi hugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kushughulikia bila pressure. Wakati nafanya kazi mimi hujaribu kuepuka distractions kama matumizi ya simu kupitia kiasi. Pia huwa na review maendeleo yangu na mara kwa mara ili kuhakikisha niko niko on track.

Ili kushirikiana vizuri na timu, mimi huanza kwa kuhakikisha mawasiliano yako wazi na niyaheshima. Hupenda kusikiliza mawazo ya kila mtu na kuelewa majukumu ya wenzangu kabla ya kuanza kazi. Pia hua tayari kusaidia pale mtu anapokuwa na changamoto na kushare taarifa muhimu kwa wakati. Pia wakati wa kazi mimi hujaribu kua flexible na open kwa maoni tofauti ili tufikie suluhisho bora kama team.

Kwa kawaida husoma, husomea habari mtandaoni kupitia tovuti na apps zinazojulikana na zinazoaminika. Mara nyingi mi hutumia Google News kupata mukhtasari wa habari tofauti Alafu nasoma kwa undani kutoka kwa tovuti za habari kama BBC, Aljazeera au vyombo vya habari vya hapa nchini kama Citizen, NTV Pia wakati mwingine hupata habari kupitia social media platforms lakini huwa makini kuhakikisha taarifa ni sahihi kabla ya kuziamini.

Wakati ninapokuwa na msongo wa kazi, mimi hujaribu kwanza kutulia na kupanga mawazo yangu upya. Mi huangalia kazi zilizo mbele yangu na kuzipanga kulingana na umuhimu wake ili nisiwe overwhelmed. Pia uchukua mapumziko mafupi kwa kutembea kidogo au, kuvuta pumzi kwa kina ili kupunguza pressure. Wakati mwingine mimi huongea na wafanyikazi wenzangu na au rafiki ili tuweze kupata ushauri au mtazamo tofauti.

Ili kujikinga na jua kali, mimi huanza kwa kuhakikisha ninakunywa maji ya kutosha ili mwili usikauke pia hupenda kuvaa nguo nyepesi na zenye rangi nyepesi ili kupunguza ile absorption ya joto. Wakati mwingine pia mimi huvaa kofia au kutumia mwavuli nikiwa nje kwa muda mrefu. Pia hua najaribu kukaa sehemu yenye kivuli au undani wakati wa jua kali sana.

Kinywaji cha baridi ninachopenda sana ni juisi ya matunda, hasa juisi ya passion au mango yaani ya maembe. Napenda juisi hizi kwa sababu ni zinakuanga ni fresh na zina ladha tamu ya asili bila kuwa kali sana. Pia hunisaidia kujipoa saa, kusikia poa saa wakati wa jua kali au baada ya kufanya kazi nyingi. Mara nyingi hupendelea juisi ya nyumbani kwa sababu najua imetengenezwa kwa usafi na haina sukari mingi.

Kwa mara nyingi mimi hucheza na marafiki wangu wa karibu au watu ninaoelewana nao vizuri. Tunapopatana muda wa pamoja, tunaweza kucheza mchezo kama mpira wa miguu, video games au hata michezo ya kawaida ya kujibururisha tu. Kucheza pamoja hunisaidia kupunguza stress na kuimarisha mahusiano yetu. Pia huwa inaleta furaha na vicheko vingi Jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya ya akili.

Mfumo wa simu ninaoupenda zaidi ni wa Android. Napenda Android kwa sababu inanipa uhuru wa kubadilisha settings na kutumia apps tofauti, tofauti kulingana na mahitaji yangu. Pia kuna varaiti kubwa ya simu za Android kwanzia za bei nafuu hadi zile za high end. Hivyo kila mtu anaeza kupata inayomfaa. Napenda pia jinsi Android inavyoruhusu customization kama kubadilisha theme, switches na namna ya kutumia simu kwa ujumla Kwa upande wa matumizi ya kila siku, Android kwangu ni flexible na inafanya kazi vizuri mawasiliano na burudani.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa kwa mfano nilihudhuria miradi ya kusaidia jamii kwa usafi wa mazingira na kusaidia watoto wadogo katika shule za jamii, katika kazi hizi nilijifunza umuhimu wa kusaidia wengine bila kutegemea malipo. Pia ilinifundisha kushirikiana na watu tofauti, tofauti na kuelewa changamoto mbalimbali Wanazokabaliana, nazo kila siku.

Manthari nzuri niliona ni wakati nikiwa kwenye mbuga za asili au milima Asa pale jua linapochomoza au linapozama Nilipokuwa pale manthari ilikuwa breathtaking, mashamba ya kijani, miti mikubwa na upepo mtulivu ulinifanya nijisikie nikiwa na amani Pia niliona wanyama wengine wa porini jambo lililonifanya nijisikieclose na nature Manthari hii ilinifundisha kudhamini uzuri wa dunia na kunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira.

Ninaposhugulikia kazi za dharura, mimi hujaribu kwanza kubaki mtulivu na kutadhmini hali nzuri. Huangalia ni kazi gani muhimu zaidi na inaitaji attension haraka. Kisha huanza kushugulikia hatua kwa hatua ili kwa kuhakikisha haikosekani kitu. Pia hua nakuwa makini sana kwa kuhakikisha kwamba resources zipo tayari na wenzangu wanajua jukumu lao. Wakati mwingine huuliza msaada au coordination zaidi ili kazi ikamilike kwa ufanisi.